Nataka kuimarisha ujuzi wa kufanya uuzaji katika mitandao ya kijamii kwenye sales na marketing kwanza kwa kuandika blogi kwa mitandao kwenye wordpress ili kuongeza ili kuongeza uvutaji wa wateja.

Kiswahili cha redio zamani, kilikuwa kiswahili sanifu, cha mafundisho tulikuwa tunakitumia kama kigezo cha kujifunza kiswahili Kiswahili cha mtandao sasa hivi, tunatumia kiswahili ambayo kimechanganywa na sheng na pia kimechanganywa na kingereza. Kimepoteza sana maneno yake mingi yamepoteza ubunifu. Kimepoteza kuna latha inayopotea kwa sababu ya kuchanganya maneno mapia ni vile tunatohoa kutoka kwa kingereza na kuileta kwa kiswahili na inaoneka ni kama ni kawaida sasa naam, hivo hivo kiswahili kimebadilika.

Mimi neweza pendelea tu kusoma kwa sababu kuandika kidogo inani sumbuwa kuandika inani changanya inani chokesha yaani sipendi kuandika kwa hivyo mimi nitachukuwa kusoma. Haa sababu nitaweza kufanya vitu nyingi mara moja kulinganisha na kuandika kwa hivyo.

Nikiwa na mgogoro na mtu mara nyingi na nang'ang'ana sana kama nime kama ni jambo la hasira ama ananiongelesha na hasira nitajaribu sana kujiondoa pale nisiongee ili hasira yangu ipande kama anaongea kwa utaratibu nitatulia. Nimueleze na tuongee vizuri tuelewane kama watu wazima bila kufanya ku kuwacha mambo yaende segemnege.

Kamtaa wajirani, ukona mavurugu pia tunapanda tunapanda mimea kama yetu ila, kuna vurugu, kuna mawe mawe huko, kuna tumilima mjomba wangu ndo anaishi huko sana sana na familia yake huko nitaenda huko labda mwezi wa disemba nikimaliza nikienda likizo.

Kitendawili. Tega nyumba yangu haina mlango jibu itakuwa ni Mayai. Vitendawili kama hizi huwa zinaulizwa jioni ama shuleni kwa kuchangamusha wanafunzi jinsi ya kufikiria kuchangamsha akili iliwaweza kuwa na ufikirivu katika shule na pia saa zingine jioni na wazazi kutafiti akili yako kujua vile wanaweza fikiria.